Namba moja inauliza unaweza kueleza ni aina gani ya mazoezi unayofanya. Napendelea sana mazoezi ya kukimbia. Namba mbili inauliza labda ni kukimbia gym au michezo. Sana sana ni kukimbia. Namba tatu inauliza. Jee unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi nafanya mala sita kwa wiki. Ni wakati gani unapenda kufanya mazoezi. Mazoezi napenda kufanya wakati wa asubui alfajiri kuna hii namba tano inauliza unahisi jinsi gani baada ya mazoezi. Najihisi kuwa mwiri mwepesi kwa ajiri ya kufanya kazi zaidi.

Namba moja unaweza kushiriki, ni majira gani unayopenda zaidi. Majira nayopenda zaidi ni kipindi cha masika. Namba mbili, labda ni kiangazi, masika, au vulti ni masika. Namba tatu, je, unakumbuka kitu gani kilichoweza kufanya upende majira hayo. Ni majira ya kuandaa mashamba na maeneo kwa ajili ya kulima. Shuguri gani unazopenda kufanya majira hayo. Shuguri ninazopenda kufanya majira hayo ni kilimo cha mazao ya chakula pamoja na kupanda maua. Namba tano, unahisi vipi kuhusu hali ya hewa wakati huo. Hali ya hewa ya wakati huo unakuta ni baridi kiasi kwa nchini Tanzania pamoja na halia ya hewa ya mawingu.